Kwenda kwangu maktabani ni nadra sana kwa sababu siku hizi mimi nasoma vitu mingi kwa kutumia simu yangu. Kwa hivyo. Naweza sema naenda maktabani mara moja kwa mwaka. Hizo ndiyo chanzo kuu cha kwenda ni kutafuta zile vitabu ambavyo siwezi kuvipata kwa simu ama zinalipiwa simuni.

Kwa sasa natumia data ya simu, lakini nikienda mjini hasa katika ya mji, mimi hutumia Wi-Fi. Naezasema data ya simu ni ghali sana na Wi-Fi vile vile si ghali vile. Na kinacho nifanya kutumia data ya simu ni kwamba sijaweza kuvai Wi-Fi ambayo ni yangu ya kwa matumizi ya kawaida.

Kwa vitisho vya mtandao mimi hujilinda kwa kutoshiriki maongezi ama mawasiliano ambayo yataniathiri na vile vile sipokei ama ombi la rafiki kutoka kwa watu ambao sijui na vile vile kutopatia kila mtu simu yangu ama zile vidude vya kufungua.

Nam, napenda kujifunza historia, historia ya familia yangu, historia ya eneo bunge langu, historia ya nchi yangu na historia ya dunia nzima. Vile vile mimi upenda kufuata historia ya siasa na vitu vinginevyo kama historia ya magonjwa.

Mchezo wa olimpiki ambao napenda ni mchezo wa kandanda. Na timu yangu ambayo naipenda katika mchezo huu ni Argentina. Mapenzi yangu ya Argentina ilitokea na mkufunzi wao ama kocha wao, aliyeaga dunia Diego Maradona. Nilipenda uchangamfu wake na mafunzo yake ya soka.

Masomo ambayo nimesoma nimeyasoma ya kemia. Masomo haya yalinivutia kwa sababu ya uwezo wangu ama kupenda kutangamana na kemikali kama ningali mdogo. Vile vile nilipenda somo hili kwa sababu nilidhani nitapata kazi. Changamoto kuu ni kupata kazi na somo hili nchini Kenya.

Tabia ninayoichukia sana ni tabia ya watu wasiokuwa na adabu kwa watu wengine, watu ambao wako na dharau, watu hawapendi kuheshimu vitu za wengine, watu ambao wanapenda kutukana, watu ambao wanapenda kugonganisha watu, sipendi kabisa, yani wanakera sana kwa maisha yangu.

Aliyenifundisha jambo muhimu sana ni Rais Mstaafu Amerikani Barack Obama. Alisema dunia hii kuna hakuna mtu atakupatia kitu cha bure. Lazima ujikakamue ufanye bidii ndipo uwache alama katika dunia hii. Hilo ni jambo muhimu na la busara na la kweli.